Napenda kula ugali sana sana kuliko wali kwa sababu ugali inashibisha zaidi kuliko wali wali mtu mi hukula mimi mwenyewe mi hukula wakati staki kushiba sana lakini ugali kwanza ikiwa na nyama ni tamu sana Kwa hivyo na heri kukula ugali kwangu kuliko wali huwa inanishibisha vizuri sana na nakuwa sawa.

Kusema kweli sijawai lima maishani yangu yote kutoka nizaliwe nimezaliwa mjini nairobi kwa hivyo kulima ni ngumu sijailima maisha yangu yote lakini nishaiangalia mtu wa kilima lakini mimi mwenyewe kulima sija wa ilima huwa naona heri nilipe mtu wanilimie alafu anipandie alafu nimlipe nikishavuna lakini kulima sijawailima.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu pia inanifanya pia niweze kubadilisha vyakula ambavyo nimezoea kula kila siku. Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya lakini pia inalinga ni wapi najaribia. Sana sana heri, heri ni jaribu chakula kipi ambacho imepikwa nyumbani lakini sionje kwa sababu nje unaeza haribikiwa na tumbo hujui wametumia nini kupika na.

Ndiyo wakati mwingine napenda kusoma maoni kadhaa kadhaa huko mtandaoni kwa sababu kila mtu akona maoni tofauti na na mimi na ningependa pia ukiangalia maoni ya mtu mwingine inakufanya hadi wewe mwenyewe unafikiria zaidi pia inakusaidia pia kujua zaidi ya ambayo unajua kwa hivo na napenda kusoma maoni ya watu mtandaoni. Wakati mwingine huwa inasaidia mtu. Anaweza hata kufikiria zaidi ya. Vile ana anavyo fikiria na kujua mambo mengi. Kuliko vile alivyo jua.

Ndiyo. Kufanya kazi nyumbani ni kazi mzuri sana. Inafanya mtu anafanya kazi kwa bidii anafanya kazi hata vizuri, kwa sababu hakuna nini mashida mingi, hakuna ati lazima uende ofisini, hakuna kutumia pesa ndiyo ufike kazini. Mimi huwa naona kufanya kazi nyumbani ni kitu mzuri sana inafanya ata mtu anapata pesa ata akiwa nyumbani ni kazi mzuri sana na mtu anawezafanya pia mambo mingi sana Kwa sababu ya kufanya kazi nyumbani Kwa hivyo ndiyo napenda sana sana sana kufanya kazi nyumbani sana.

Inalingana ni kazi gani wacha tuseme kama hii kazi ambayo nafanya sahii unaona ikona nahitaji ku nafanya najaribu kila siku nachukua hata kama ni saa sita ama masaa saba najaribu sana nifanye hii kazi kwa muda mrefu ndiyo niweze kupata pesa zaidi Kwa hivyo naweza amua nafanya hii kazi tuseme masaa mawili napumzika. Naendelea tena masaa mawili napumzika. Mpaka wiki iishe. Lakini kujipanga nayo huwa najipanga sana sana. Sana ikifika kwa kazi huwanajipanga vizuri sana.

Muda wangu wa bure. Mi sana sana napenda kufanya vitu ambavyo vita nisaidia, mimi kibinafsi, naeza soma kitabu. Wakati mwingine natafuta kazi kwa mtandao ya kufanya ambayo itanipea pesa mzuri. Na pia wakati mwingine pia kama nataka kupumzika na kujifurahisha natazama televisheni. Naangalia naenda natafuta filamu ya kuangalia ambayo itanifuraisha inalingana lakini wakati wangu wa bure huwa nasoma natafuta kazi ya kufanya ama nafanya hiyo kazi ambayo inanilipa ama wakati mwingine natazama filamu televishini ambayo itanifuraisha.

Kitambo nilikuwa navaa miwani ya mwangaza Lakini siku hizi siku hizi huwasivai miwani. Kwa sababu wakati mwingine pia miwani, mimi kibinafsi naonanga ni kama taa. Ukiizoea kuvaa huwa inafanya macho yako inakuwa ndogo. Na pia sio mzuri kuzoea kuvaa miwani. Ni vizuri pia unaacha macho inazoea yenyewe. Ina inaweza kuzoea pia yenyewe. Hivo, kitambo ndiyo nilikuwa navaa miwani kwa sababu ya jua ilikuwa inafanya macho yangu inakuwa nyekundu zaidi. Lakini kwa sasa huwa sivai miwani.

Kusema ukweli harufu ambayo napenda ni wachakula. Na hii huu wachakula ni gani? Ni wakati kitunguu inaiva na mafuta jikoni. Iyo harufu naipenda sana. Huwa inafanya hata naskia ni kama nakula hiyo harufu. Hiyo ndo harufu napenda sana ya chakula sana sana. Hata nikikumbuka jana usiku dada yangu akitupikia nyama. Akiweka hiyo kitunguu, ikiiva na mafuta, ilikuwa inanukia sana na ilikuwa inanifurahisha sana. Na nikipata hiyo harufu, huwa inafanya nasikia vizuri sana. Kwa hivyo harufu ya kitunguu, ikiwa kwa mafuta huwa, hiyo harufu huwa inanifurahisha sana.inanukianga vizuri huwa inanukia vizuri kwangu.

Wakati mwingine naam ningependa kurudi ujana, lakini bado mimi ni kijana mdogo, msichana mdogo. Kwa hivo, kama ni kusema kurudi ujana, kuna vile ningependa kurudi kuwa mtoto zaidi ya vile mimi niko sahii. Kwa sababu bado sahii, siyoeti mimi ni mtu mzima sana, lakini ndiyo mimi ni mtu mkubwa. Lakini wakati mwingine huwa na, natuwa natamani sana kurudi ujana. Ningependa mimi, ningependa sana kurudi ujana kwa sababu kuna hiyo furaha mtu akonayo hauna mashida katika maisha yako kazi ni kucheza, kufurahi, kukula, kucheza na watoto wengine Hakuna mashida nyingi wakati huo.

Maendeleo ambayo ningependa kuona, kwa sasa na kwa hii jamii ambayo niko, ni watu kuwacha ubinafsi na kujuana kupendana. Kama huku mahali niko huku mjini Nairobi, mimi ata sijui jirani wangu anaitwa aje, sijui ni nani, sijawahi muona. Lakini ukienda huko mashambani, watu majirani wanajua, wanasaidiana, kuna hiyo kupendana pia. Lakini huku Nairobi ni ngumu kupata kitu kama hiyo. Ni ngumu, ngumu sana. Kwa hivyo ningependa maendeleo ya kujuana na jirani yako, hiyo ndiyo ningependa sana katika jamii yangu.

Afya yangu ni ya muhimu sana na huwa nafanya huwa naenda kupimwa hospitalini miezi tatu ikipita. Kila miezi tatu ikipita naenda hospitali napimwa kila kitu halafu wananiangalia kama niko sawa kila mahali. Ivo ndio ivo nnavyo weka afia yangu mzuri. Pia huwa naangalia ambacho nnachokula na pia ambacho nnachokunywa. Iyo inangalia sana afia yangu. Na pia ku huwa silalilali ovyo ovyo na watu kwa sababu kulala na watu wengi ovyo ovyo iyo pia ineza haribu afya ya mtu. Kwa hivo huwa na kama ni kukaa na mtu moja na kaa na mtu moja na iyo itatunza afya yangu vizuri sana.

Ela, siwafahamu majirani zangu. Huku mjini watu huwa hawajuani, hujui jirani yako ni nani, hujui anaitwa aje, hujawahi muona. Huku mjini Nairobi ni ngumu sana ati mtu kufahamu majirani wake. Hiyo ni ngumu sana. Mii siwafahamu mimi kibinafsi. Mii siwafahamu. Huku mjini. Lakini ukienda mashambani. Unapata nafahamu majirani wa wazazi wangu. Sababu huwa wanaongea, wanajuliana hali, wanasalimiana wakipitana. Lakini huku, huku huwezi pata kitu kama iyo. Huku mimi siwajui majiriani wangu, siwajui hata kidogo.

Napenda kusoma vitabu vya biashara. aMbayo inasaidia akili yangu pia nifikirie zaidi kuhusu biashara. Kujua jinzi ambayo pia naeza tumia pesa katika biashara. Nisitumie tu pesa kiholela holela. Mali inaweza eka pesa, iyalafu iongezeke. Na mkwa hivyo vitabu ambayo napenda ni ya pesa na biashara. Hivyo vitabu huwa vinasaidia mtu sana, sana sana. Kwanza wakati mtu anapoanza kupata pesa. Inasaidia mtu anaeza kutumia pesa vizuri na vilivyo. Na sio kutumia kiholela holela.

Mimi napendelea baridi, mimi na joto, apana, apana, apana, mimi sipendi joto sana, heri kukue na baridi, kwa sababu ya joto, unajua joto pia huwa inaharibu ngozi ya mtu, alafu pia hiyo kutoa jasho kila wakati mtu hata hayuko na amani akikaa Lakini pia na baridi unavaa tu nguo ambayo inakufanya unaskia unaskia unavaa tu nguo ambayo inakukinga hiyo baridi na utakuwa tu sawa pia baridi pia huwa inasaidia ngozi ya mtu sana sana huwa inasaidia Lakini mimi sipendi joto napenda baridi saidi.

Naam, kuna mtu hapendi chakula kitamu. Mimi napenda sana sana. Chakula kitamu. Ikiwa na ladha mzuri, alafu ikuwe na pilipili. Heee, hiyo chakula ni kitamu sana. Naam, napenda chakula kitamu sana sana. Na sana nyama. Nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ikiwa na mchele au ugali au chapati. Iyo ni chakula kitamu sana. Na na napenda, kwa hivyo naam, napenda.

Mimi sipendi watu ambao wakona tabia ya kudanganya, watu ambao ni wezi, watu ambao huwezi amini. Iyo ni tabia ya watu ambayo mimi nachukia na roho yangu yote. Watu waongo, wezi na hawaezi aminika. Mtu kama huwezi aminika, tunaongea nini? Kama mtu we ni mwongo, hatuwezi saidiana mahali juu kile ambacho unaniambia ni uongo tu. Kwa hivyo, hiyo ni tabia ambazo mimi nachukia ya watu.

Huwa na chaji, tuseme kama mara mbili kwa siku, hiyo ni ya subuhi na jioni. Simu yangu hweka moto sana. Sana sana kama inalingana kama sijaitumia saaana. Inaweza pate inaweka moto mpaka kitu kama saa mbili usiku hivi, ndio, inabidi ni chaji. Kwa hivyo ni mara mbili, mara mbili ndio huwa na chaji simu yangu, hiki kifaa changu.

Napenda kufanya kazi nikiwa peke yangu. Iyo na ayo, iyo. Mimi sipendi kufanya kazi na watu. Kwa sababu ukifanya kazi na watu, mtakosana, hamta elewana, kuna vile ambavyo uo unafanya kazi yako, na kuna vile ambavyo wengine, hawata afurahishwa na vile ambavyo wewe unafanya. Kwa hivo huwa, heri nifanye kazi nikiwa peke yangu. Nifanye vizuri, nifanya vile navyofaa, masaa yangu, naam lakini kufanya na watu wengine la. Mimi na hua napenda sana ni kifanya kazi ni peke yaangu.

Mahali ninapo ishi, ni pazuri, ni kurembo, pia kumenyamaza. Eneo ambalo hili ambayo na ishi ni ya watu ambayo wakona pesa. Nam huwa na huku tulihamia, kama miezi sita iliyopita, ndo tulihamia huku. Na kile ambacho napenda kuhusu huku, ni ulinzi ambao uko wajuu sana, kumenyamaza. Hakuna matatu zinapita zikipigia kelele ni kusafi. Naam na pia nyumba iko kubwa na iko mzuri na iko sawa. Mtu anasikia vizuri ata ukikaa kwa nyumba.

Kile ambacho huua nakunywa kahawa na kahawa sanasana ni ngumu okay inalingana kama mtu anataka kuweka maziwa au la. Lakini mimi kibinafsi nikitengeneza kahawa huwa nachemsha maji kwanza. Naeza ichemsha kwa moto alafu naeka kahawa kwa kikombe naeka sukari alafu iyo maji moto naeka kwa kikombe changu. Lakini kama ni kahawa ya watu wengi, unachemsha maji, alafu unaeka kahawa, unakoroga, unaeka sukari, unakoroga, unangoja inachemka, alafu unaandaa, unaku huwa naeza tengeneza naeza tengeneza asubuhi ama kama ni usiku unatengeneza ni wakati ambayo, sitaki kulala mapema, nikona kazi ambayo nafanya.

Mimi napenda mikutano ambayo ya pesa. Pesa, kujengana kiakili, mikutano ambayo inasaidia mtu. Si mikutano ambayo ya kusengenya watu. Mimi sipendi mambo ya kusengenya watu, maisha ya mtu mingine. Mikutano mimi ambayo napenda sana ni ambayo inanijenga mimi kiakili, kimaisha yangu, kipesa, na pia kibiashara. Iyo ndio aina ya mikutano ambayo mimi napenda.

Kujikinga naeza vaa kofia ambayo itaazuia jua kali kufika kwa ngozi yangu ya uso. Kwa sababu jua kali huwa inaharibu uso. Inafanya mtu unakuwa mweusi ata. Alafu ni kama unachomeka na jua. Pia mwavuli. Mwavuli pia huwa inatumianga wakati mwingine kujikinga na jua kali. Kwa Hivo ni vae kofia ama nitumie mwavuli.

Hi chakula ambacho ni mewahi jaribu ya kigeni inaituwa sushi. Hi cho chakula sikipendi hata kidogo. Haina ladha. Mimi haijawai nifuraisha na nikajiambia sitawai kula tena. Sushi ndio chakula pekeeyake ambayo ni mewahi jaribu na ni ya kigeni. Na sitawai jaribu tena. Haiku nifuraisha hata kidogo.

Siwezi sema napenda kwenda pwani kwa sababu sijawahi enda pwani. Pwani? Mahali nimefika ni diani, nikafika mtwapa, nikafika huko mombasa pia. Lakini pwani pwani bado sijafika. Pia nyali nimefika. Lakini pwani siwezi sema naipenda kwa sababu sijafika huko.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Kwa sababu wana kufurahisha roho, ata ukiwa na mashida zako mingi, ukiwa na mtoto unacheza na yeye, ata anafanya unasahau shida zako. Zenye ukonazo unapitia, ama kitu ya mbayo unapitia. Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Ni kitu ambacho mtu anafurahi sana. Kwanza kama mtoto ni wako, ama ni wakaribu. Huwe inafanya hata mtoto anakubeba kwa uzito. Hata wewe utabeba huyo mtoto kwa uzito. Juu mnafurahi pamoja.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa sana, kuna rangi ya nyeupe, kitanda pia ni kubwa, iko inchi sita, iko inchi sita kwa sita, kitanda kubwa sana, niko na televisheni pia, naezaona, nikiwa dirishani nezaona barabara, lakini si vile, lakini bado naezaona barabara, na pia naona hapa chini, chini ya hii ploti yetu. Na kitu ambacho napendea hii chumba chango ni kwamba, mtu analala vizuri. Hakuna shida yoyote, pia naeza ona televisheni, mbaka nilale.

La, mimi nikaulizwa heri ninunue kitu kwa duka. Mimi kununua vitu mtandaoni, hee, utafanyiwa maneno. Heri ninunue kitu niende kwa duka, nimlipe huyo muuzaji pesa, anipe kitu ambacho nimekinunua, na niende nyumbani nikiwa sawa. Lakini mtandaoni unezaibiwa kwa urahisi sana. Sana sana vile vitu ambavyo ni ngumu kuvipata kwa duka. Watu huibiwa sana Kwa hivyo heri heri niende kwa duka nijinunulie. Ndio niende kwa duka nijinunulie na niweze kurudi nyumbani nikiwa sawa Lakini mtandaoni la sipendi kununua vitu mtandaoni iyo ni la sipendi.

Ule wakati nilikuwa naenda kazini, wakati wa mapumziko nilikuwa natumia simu naangalia TikTok, naenda YouTube, ama Instagram, ama wakati mwingine naenda X ni Twitter, ambayo ni Twitter, wakati mwingine pia naeza enda nitazame filamu kidogo. Ama pia wakati mwingine natulia tu, nakunywa chai ama nakula inalingana na vile ambavyo nitakuwa najisikia huo wakati.

Wakati wa furaha, jinsi ambavyo najifurahisha. Kuna njia mingi sana ya kujifurahisha wakati wa furaha. Kuna kuenda kuweka sherehe, naenda nasherehekea na wazazi wangu wakati mwingine, ama na dada zangu wawili, ama na pia marafiki zangu, inalingana ni furaha aina gani tunaongelea. Tuseme kama nimemaliza shule, hiyo ni furaha ambayo naeza isherehekea na wazazi wangu, madada zangu, na pia nisherehekee na marafiki zangu. Kwa hivo inalingana. Na kusherehekea pia ni kuenda, nikiwa na wazazi, tunaeza enda kwa hoteli, tukule, tuongee, tushukuru mungu, kwa hiyo furaha na tumalize. Alafu pia baadaye naenda nasherehekea na dada zangu tena na pia marafiki zangu. Tunaenda mahali kama klabu. Tunakunywa, tunacheza, muziki. Tunakatika na tunamaliza siku. Na hiyo tumesherehekea vizuri sana.

Ile ujuzi ambao ningependa kujifunza ni hii biashara ya fedha za kigeni. Ambayo huwa inajulikana kama kwa kingereze inajulikana kama forex trading. Hii biashara ikona pesa mzuri sana wakati ambayo mtu wakona pesa ya kuieka. Unauza ama unanunua na unapata faida kwa hiyo pesa ambayo umeeka. Na huwa ina inalingana. Wakati mwingine unaeza pata pesa na unaeza poteza. Lakini ningependa sana kujua hujuzi huu. Kwa sababu hii biashara inapeleka watu wanakuwa na pesa nyingi sana. Mtu akona mamilioni, mabilioni. Unashanga anatoa wapi hii pesa yote? Ni kwa hizi biashara za mitandaoni kama iyo biashara ya fedha za kigeni ambayo ni forex trading. Na kuanza hii kazi, mimi hua nafikiria naweza ifanya vizuri, nikisha malizana na shule yangu. Nikimalizana vizuri, nafanya hii kazi vizuri sana, na napata pesa yangu mzuri.

Aki ni hewa safi! Kila mtu anapenda kuwa na hewa safi, hewa ambayo haupati, hakuna moshi, mjue hii hewa ya mjini wakati mwingine hukuwangi safi. Watu huwa wanapumua hewa ambayo ikona mambo mingi, mambo ikona moshi, ikona vitu mingi, sio safi, hakuna miti ambayo pia ineza peana hewa safi. Na pia hewa ambayo ukipumua, hata wewe mwenyewe unasikia vizuri.

Mimi kusema ukweli mimi simu natumianga kila wakati kwa sababu kwa simu kuna mambo ya shule lazima niangalie. Pia kwa simu kuna kazi ambayo pia nafanya ambayo inaniletea pesa, kwa hivyo lazima nitumie kila wakati. Programu ambayo natumia zaidi kwa sasa ni hii Silencio, na pia TikTok, Netflix na WhatsApp. Hizo ni programu ambazo nazitumia sana kwa sasa hivi sasa tukiongea hivi, ni hizo. Simu yangu ya kwanza nilikuwa darasa la saba. Hiyo ni kama miaka 10 ambayo imepita. Hiyo ndiyo simu yangu ya kwanza. Na jinsi ambayo hii simu inanisadia kimaisha yangu, inanifanya niweze kufikiria zaidi kwa kuona maoni ya watu mtandaoni, naona vitu mpya, pia inanisaidia kupata pesa. Naam. Muda mzuri wa kuzima hii simu ni wakati wa kulala, kwa sababu wakati wa kulala ni wa kulala. Inazuia pia watu kukuamsha kwa kukupigia simu ovyo ovyo, mtu anakutumia meseji au ovyo ovyo.

Kusema ukweli sipendi kusikiliza radio. Mimi huwa hainifurashi. Mi napenda kuona kitu. Kuona wakati kitu ambayo ikuona picha neza ona sio kusikiliza peke yake. Napenda vitu zi ambayo nezaona na macho yangu. Kwa hivyo sipendi kusikiliza radio sana. Heri nisikize na niangalie niangalie picha. Kwa hivyo la sipendi kusikiliza radio.

Asubuhi ndio wakati mzuri sana wa kufanya mazoezi. Kila mtu anajua hiyo. Unaamka asubuhi mapema kama huku kwetu kuna mahali watu huenda kufanya mazoezi kwa hii nyumba ambayo tunaishi. Unaenda unafanya mazoezi inakufanya hata akili yako inapumzika vizuri, inafikiria vizuri. Inasaidia sana akili yako na mwili pia unakuwa na afya nzuri. Kwa hivyo mimi hufanya mazoezi asubuhi.

Nimewahi kutembelea muto, lakini nilikuwa mtoto mdogo, mdogo sana. Ata siwezi kumbuka ni wapi niliona huo mto. Ilikuwa kitambo sana, nilikuwa mdogo sana, lakini nakumbuka tukienda kuona mto. Shida ni sikumbuki ni wapi haswa. Lakini nishawahi tembelea mto.

Mandhari ambayo nimewahi kuona na ilinifuraisha. Ilinifuraisha kabisa ni hoteli fulani ya hapo ambayo iko huku Nairobi inaitwa Glee. Hoteli inaitwa Glee. Iyo hoteli ni kubwa. Mir ni safi. Inakaa tu ikona pesa. Napia chakula cha huko siyo ya beiraisi hivi. Ni bei ya juu. Naam lakini iyo ndiyo mandhari ambayo niliona ili nifurahisha na ni nzuri sana nzuri naeza sema ni ya kwanza nimewahiona na nifurahisha na ni nzuri kabisa.

Siwezi sema napenda kuchora kwa sababu sijui kuchora Iyo nayo ni ukweli lakini kupaka rangi Naeza paka rangi kupaka rangi nayo naweza. Nishawai paka rangi huko shambani kwetu na ilinifuraisha si sana lakini Tukilinganisha kuchora na kupaka rangi nitachagua kupaka rangi Kwa sababu nimewai kupaka rangi na ilikuwa sawa.

Wakati ambako nataka kustarehe, naeza kuja hapa kwa kitanda changu, nawasha televisheni, naweka filamu huko Netflix, na natazama. Ama pia wakati mwingine nikitaka naweza lala, na lala kidogo kwa muda mfupi. Ama wakati mwingine pia naweza enda kwa hoteli, naenda na kunywa ahai, na tulia tu. Ama pia nakaa tu kwa nyumba na tazama simu naangalia TikTok ama YouTube inalingana na vile ambavyo ndakua najihisi.

Wakati ya ambapo nilikuwa nafanya kazi, kila mtu hufanya makosa. Shida inakuja kama utarekebisha makosa ama utarudia makosa hayo. Kwangu mimi nikifanya makosa narekebisha. Na pia nasema pole kwa wale ambao nime kosea kwa kufanya hiyo makosa. Na na na hakikisha kwamba sitarudia tena hiyo makosa. Makosa kila mtu ufanya. Lakini nikifanya makosa na sema pole kwa wale ambao ime imekasirisha ama imeumiza alafu na na hakikisha hiyo makosa sitawairudia tena.

Mimi kibinafsi sijawaipitia vitisho mtandaoni. Nishawai kweli, sijawai. Lakini tuseme kwamba nimepata vitisho kwa sababu mimi sipendi kuweka mambo yangu mtandaoni. Sijulikani na watu wengi. Napenda mambo yangu yakiwa tu. Ya pole pole tu bila watu kujua. Mtu ata akieza amua kunitisha. Kitu naeza fanya kubwa ni kunyamaza. Kubishana na mtu apana nanyamaza ananitisha vile ambavyo anataka kutisha anamaliza anachoka na maisha inasonga.

Ndio, wakati mwingi sana nimefanya kazi ya kujitolea. Kwa hii maisha lazima ujitolee, hata upende usipende. Kwa sababu, unapata kuna watu pia wanaeza kuhitaji. Nimejitolea mara mingi sana kwa hii maisha yangu, kufanya kazi. Na pia sana sana si pesa, pia nyumbani. Naeza jitolea, niseme niamke leo, nioshe nyumba, nioshe vyombo, nipike. Hiyo ni kujitolea. Nishawahi fanya hivo ata huko nyumbani uko mashambani.

Ndiyo napenda kupiga picha sana sana sana sana napenda kupiga picha lakini siku hizi kwa sababu nikona kazi mingi ambayo ambayo nafanya kupiga picha sikumbuki hata mara ya mwisho ambayo nilipiga picha lakini mimi kibinafsi ninimekua nikipenda kupiga picha nikona picha mingi sana kwa simu yangu lakini siku hizi kwa sababu ya shule pia kutafuta pesa sina hiyo muda wa kujipa picha lakini bado napenda.

Ndio, napenda maua sana, mimi ni mwanamke. Hata kama wanawake wengine wanasemanga ati hawapendi maua. Kindani ndani, ukimletea hiyo maua, atasikia vizuri. Kama mimi tu, mimi maua naipenda sana. Naonanga ni kama mtu akikupea maua, huyo mtu amekufikiria na anakupenda sana. Kwa hivyo na napenda maua ni kitu ambacho inakufanya pia unajisikia ni kama unapendwa vizuri vile inavyofaa na maua ni kitu mzuri sana ina maonyesho mazuri.

Wakati wa mapumziko mchana sana sana huwa natazama filamu kwenye televisheni huko netflix. Ama pia wakati mwingine naingia tiktok naangalia video vy video za watu. Wakati mwingine pia naeza ingia ex twitter kupata kupata habari yambavyo inaendelea nchini nchini pia dunia mzima. Pia naeza enda YouTube natafuta tu filamu ama naangalia tu video kadha wa kadha.

Kusema ukweli hapana. Sipendi kuimba. Mimi sina iyo sauti ya kuimba. Kuimba labda tuseme ile kuimba tu ya kujifurahisha. Hivo tu si eti lazima ukuwe na sauti nzuri. Lakini siezi sema napenda kuimba. La sipendi kuimba. Sana sipendi. Labda wakati nafurahishwa na muziki ambayo imeekwa televishini naimba nayo. Lakini mimi mwenyewe kuimba la.

Ndio nishaifanya yoga nilifanya kitambo nikiwa mtoto nikiwa na dada yangu Nilikuwa kama miaka kama kumi na tatu ama hivi kumi na nne Ndiyo nilifanya yoga na ilikuwa kitu kizuri sana ilinifurahisha sana ilinituliza moyo nilikuwa nimetulia sina mambo naam, nimewaifanya.

Bada ya siku ndefu, nikifika nyumbani hivi, naingia bafu, naoga, nasugua meno, naingia chumbani, na naingia kitandani, nalala. Wakati ni, iyo ni wakati ambayo sijakula, ama sina njaa. Lakini nikiwa na njaa, nafika nyumbani, nakula, naoga, nakula, nasuguwa meno, naingia chumbani, nalala. Na lala mapema ndiyo niweze kupumzika vizuri.

Mimi kibinafsi sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anaminika na kiongozi ambaye anafanya kile ambacho anasema. Sio kusema tu na hatendi. Iyo ni sifa muhimu sana kwa kiongozi lakini kwa sasa hawa viongozi wetu huwa wanaongea tu lakini hawa tendi.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani sana sana huwa naanzanga kukatika naweka ngoma katika televisheni na katika wakati mwingine pia na nunuwa pombe naweza kufurahi naruka ruka na pia huwa naomba nashukuru Mungu kwa kile ambacho kimefanya nikuwe na hiyo furaha.

Naam, nilizaliwa mjini Nairobi huko Isili na tukiongelea. Sijakuwa sikulelewa Isili kwa hivyo siijui hivo sana lakini nimelelewa Nairobi. Nimelelewa huko Komarok. Komarok nilikuwa mtoto mdogo sana. Halafu tukaenda buruburu. Buruburu ambapo nililelewa huko vizuri mpaka nikakua najielewa vizuri. Nikijaribu kukumbuka mambo mazuri utotoni Nilikuwa na marafiki wazuri ambao tulikuwa tunacheza na wao maisha ilikuwa tu shwari, hakuna shida, hakuna kitu inakusumbua kazi ni kucheza tu, kwenda nyumbani na kukula Nilikuwa maisha mzuri sana, hakukuwa na mambo mengi na sidhani nahitaji sana kurudi huko Kwa sababu kwa sasa hivi familia yangu ime Imepanda juu iko juu ya huko buruburu kwa hivo singependa kurudi huko mahali nililelewa.

Nimewahi safiri kuzuri ni mahali ambapo kunaitwa Masi Resort. Masi Resort iko huko Machakos. Huko ilikuwa mahali nilifurahi sana. Ilikuwa mahali tuliweza kufurahi na dada zangu na marafiki wetu. Ilikuwa mahali pazuri sana. Kulikuwa na mahali pia ya kuogelea, mahali ya kulala, vinywaji, iyo ndio ilikuwa mahali pazuri ambapo nilifurai sana kusafiri.

Hua nalewa kuwa kila mtu ako na maoni yake. Maoni yangu na mtu mwingine haiezifanana. Kwa hivo siyo kila wakati nitaweza kubali maoni ya wengine. Lakini hua naheshimu maoni ya watu wengine. Hata kama haiendani na maoni yangu. Kwa hivo hua naipokea vizuri. Na hua pia naifikiria zaidi. Na anaanza kufikiria vile ya kwamba kama iyo maoni yake inaweza kuwa. Ineza kuwa ya ukweli. Kwa hivo mimi huwa sioni ikiwa kitumbaya mtu kupe na maoni yake ambayo haifanani na maoni yako. Huwa na shukuru hata.

Uzoefu ambao huwa unanishangaza mpaka wa leo ni uzoefu wa uongo. Nimewahi kuwa na mtu ambaye ni muongo. Ako na uzoefu ya kudanganya mpaka yeye mwenye akidanganya anaamini hiyo uongo yenye amesema. Hiyo uzoefu hunishangaza sana mpaka wa leo huwa nashangaa mbona udanganye na si ati utachapwa ukisema ukweli. Kila mtu ni mtu mzima lakini bado hawa watu wakona uzoefu ya uongo Mimi sipendi huwa inanishangaza pia sana sana.

Wacha tuseme sipendi mvua sana kwa sababu mvua kuna wakati mvua ni mzuri na kuna wakati mvua ni mbaya ni mzuri wakati wa kupanda, wakati wa kupanda huko shambani lakini ni mbaya wakati niko nje na sina mwavuli na sina nguo ambayo inaweza nikinga kwa hiyo mvua. Kwa hivyo wacha tuseme ni katikati siipendi na pia siichuki.

Siku hizi mara nyingi wikendi huwa nakaa tu nyumbani. Kama sina mahali ya kuenda nakaa nyumbani, natazama televisheni, naenda filamu, natazama filamu huko Netflix, ama pia naingia TikTok, inalingana. Wakati mwengine pia naenda nje na sherekea na furahi na marafiki zangu wakati wa wikendi kama sijaitwa nakaa nyumbani.

Niko na kumbukumbu kadhaa za utotoni. Kile ambacho tuseme naweza kumbuka. Ni kucheza. Nakumbuka nilikuwa napenda huu mchezo wa kuruka. Kwa hii kifaa ambacho kinaitwa trampoline. Nilikuwa napenda kuenda kuruka kwa hiyo kifaa. Na nilikuwa napenda mchezo. Kucheza mpira. Mpira huu wa mkono. Pia wakati mwingine pia kuogelea. Nilikuwa napenda sana. Na nilikuwanga na marafiki wawili. Moja alikuwa anaitwa Jasmine, mwingine alikuwa anaitwa Natalie. Hawa walikuwa marafiki wangu wa karibu sana huo wakati. Na kitu ambacho kinafanya hii kumbukumbu ikuwe maalumu ni kwamba ilikuwa ni masiku ambayo nilikuwa na furaha tele. Sikuwa na huzuni yoyote, sikuwa na wasiwasi, sikuwa na shida, nilikuwa tu nimetulia, nafurahi. Na nikikumbuka haya mambo pia inanifurahisha wakati na pia inafanya pia nasikia vibaya kwa sababu kwa sasa si sina mahusiano na hao marafiki wangu wawili hata sijui wako wapi hivi sasa.

Zoea mzuri ambayo nimejenga ni kuamka mapema. Hakuna kitu kizuri kama kuamka mapema, kuanza siku yako mapema, hauna shida, hauna wasiwasi, unaamka ukisikia vizuri. Naam, kuamka mapema ni kitu kizuri alafu huwa iyo kuzoea kuomba nikiamka ni kitu ambacho ni. Ni kitu mzuri kwangu ambayo nimejenga mimi kibinafsi.

Siku yangu ya kuzaliwa, acha tuseme huwa naisherehekea na inalingana kila mwaka. Wakati mwingine nasherehekea na marafiki zangu, tunaenda hoteli, tunakula kitu kizuri, tunakata keki, tunakunywa vinywaji, tunacheka pamoja, au pia naeza sherehekea na wazazi wangu na familia yangu. Tunaenda mahali, tunajibamba, tunaenda kwa hoteli, tunanunua keki na tunakata.

Mimi kibinafsi, tuseme hata kama ni kitu kidogo, kile ambacho ninaeza sema nalinda mazingira ni kukosa kutupa takataka barabarani. Tuseme nimemaliza kunywa juisi, alafu, nitupe chupa tu, nitupe tu hivo ovyo ovyo kwa barabara. Hiyo ni kitu ambacho siwezi fanya, hata kutupa karatasi, heri nifike nyumbani na nitupe mahali inafaa. Hivyo ndio mimi kibinafsi naeza linda mazingira.

Ndio nishaienda tamasha la muziki na nilikuwa chuo cha upili kidato cha tatu ilikuwa kitu ya ambayo nilifanya na sikuwai Mbaka waleo naikumbuka na mbaka waleo nikifikiria inanifurahisha sana Tamasha la muziki ni kitu ambacho kiimeni, ni kumbu kumbu ambayo siwezi sahau na ilifanya ata wakati wangu wa chuo cha upili ilikuwa mzuri, nilitengeneza kumbu kumbu ambayo mbaka waleo naeza kukumbuka na naeza sema ni mewai enda tamasha la muziki na pia nikashiriki.

Kusema ukweli sijawai safiri kwa ndege na hiyo inakuwanga ndoto yangu. Kusafiri kwa ndege. Huwa naomba mungu hata siku moja niweze kupata pesa mzuri, niweze kulipa ndege na niweze kuenda mahali nataka. Kwa hivyo sijawai. Kusema ukweli sijawai safiri kwa ndege na hiyo ni ndoto yangu ya huwa inakuwanga huwa inakua ndoto yangu. Kusafiri na ndege.

Kwa sasa vile ambavyo naeza saidia jamii yangu ni kwa kusoma kwa bidii, kupita mtihani yangu yote, kumaliza shule vizuri na nipate kazi na niwasaidie. Hivyo ndio mimi naeza saidia jamii yangu na pia kutafuta pesa kutafuta pesa hapa na pale ambayo pia nikipata nawasaidia vile ambavyo naweza.

Kusema ukweli mimi huwa sifui nguo, huwa tumeajiri mama ambaye anakujanga kutufulia nguo, kuosha nyumba na anakujanga mara moja kwa wiki, kwa hivo nguo hufuliwa mara moja kwa wiki lakini mimi kibinafsi huwa sifui nguo na sifui.

Na napenda kusoma habari mtandaoni gazeti, ni ngumu sana unipate nikisoma gazeti, habari mtandaoni ikona Kwa sababu mtandaoni kila mtu anapeana maoni yake, unaona maoni ya watu tofauti tofauti vile watu wanavyo fikiria kuhusu habari kadhaa kwa hivyo heri kuona habari mtandaoni.

Huwa nakaa hadi tuseme saa tano, ikienda sana saa sita usiku, lakini huwa inalingana. Kuna wakati mwingine niko na usingizi sana. Naeza jipata nimelala hata saa tatu, wakati mwingine pia saa mbili pia inalingana. Mahali usiku ambayo inayofuata kama nafaa kuamuka mapema, kuna mahali nafaa kuenda mapema, kwa hivyo nitalala mapema. Lakini sana sana huwa nalala saa tano.